Tamasha la mziki naamu, mimi nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki. Na ila si mara moja mara mingi. Nimeenda nikawatembelea wasanii akina Sauti Soul. Hao ndo wasanii namba moja huku Afrika mashariki. Tamasha ilnifraisha sana kwa sababu niliweza kujivinjari na kubrudika na hawa weasanii.

Kitu ninachokipenda kununua zaidi ni mkate, sababu mkate ni chakula inayoliwa wakati wowote bila kuhitaji kupikwa. Kwa hivyo mimi ninapotoka nje napenda kununua mkate napenda kukunywa mkate na chai wakati wa asubuhi.

Nimiwahi kujifunza kupiga gita, naam nishawahi jaribu mara mingi ila gita inataka muda. Wakusikiza wanaocheza ili uweze kuelewa nini kinachoendelea. Gita ni ila ala muziki ambayo inaleta dhana ya utamu kwenye muziki na ningependa sana kujifunza zaidi.

Nikiwa na kompyuta huwa inaraizisha maandishi sababu haitaji kufikiria au kushikilia kalamu hio unaandika na mkono kwenye kompyuta. Kuandika na mkono kwenye karatasi pia wakati mwingine mi nina uwezo w wa kuandika nikiwa kwa wenzangu au kazi yoyote.

Nina aina tatu ya mikate inayonifuraisha. Moja inaitwa Kingsmill. Uo ni mikate ambao unaradha sana. Mkato wa pili unaitwa Superloaf Superloaf inanukia mzuri. Na ni mkate ukikula na ukikunywa na chai asubuhi unapata shibe nzuri. Mkato wa mwisho unaitwa Toast Toast ni mkate nyororo na ambao unaradha zaidi.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Naam, chakula ni muhimu sana kwenye binadamu. Kwa hivyo, mimi nimevila vyakula vingi na huwa napenda kujaribu kula vyakula vipia. Mfano, nilipoenda baharini kule Mombasa Nilipokea pilau. Pilao ambayo imetengenezwa kwa njia maalum, hio pilau ilipendeza sana.

Je, napenda maua? Naam, maua nayapenda sana kwa kuwa maua huonyesha ni mojawapo ya upendo. Huonyesha upendo. Mtu anapozawadi mwengine maua yu huonyesha upendo. Kwa hivo mimi napenda maua.

Tunda linalonipendeza zaidi ni embe. Embe ni tunda la maana sana kwa kuwa. Mwanzo linavyoiva lipo na lipo linaonekana vyema. Tunda hilo pia lina ladha tamu na juice nyingi sana. Ni tunda lina uwezo wa kuliwa na kila mtu kila siku na usiweze kusikia vibaya.

Uhusiano wangu na wazee wangu ni kuwa uhusiano wa kindani najua wazee wanahitaji muda mwingi ya kufanya vitu. Kwa hivyo ninapo watembelea, ninafahamu hilo na huwa siwapeleki mbio nawaheshimu na wasaidia niwezavyo.

Nafanya nini ili nijitunze? Kitu cha kwanza nafanya ni kuhakikisha kuwa mimi naosha mwili wangu kila siku na nikishamaliza kuosha nafanya la maana kujipaka mafuta na kuvalia nguo mzuri. Tendo hili japo kuwa ni ndogo lina uwezo wa kuchangamsha akili na kuipa fikra kuwa hili ndilo tendo la maana. Kwa hivyo inafanya mtu aweze kuwa focused.

Je napenda kucheza ngoma na ngoma ni mocha wapo ya kitu kinachofanya mtu asiwe na mawazo. Kwa hivo uchezaji wa ngoma ni muhimu, ni muhimu sana sana kwa watu wanaojionea mengi. Kwa kuwa hii ucheza ngoma ni kitulizo, ni kinatuliza moyo.

Keki ni chakula kitamu sana. Chakula hiki huwa kiutengenezwa ama kinaandaliwa na ufundi mkubwa sana. Na mojawapo ya keki ninayopenda inaitwa forest. Hii keki ya forest ineza kuwa black forest. Iyo ni keki ya mana kwa kuwa inaradha ya kipekee ninayoipenda saana.

Je nafanya nini ili niwe na afya nzuri? Afya yangu ni kitu cha maana katika maisha yangu ya mbeleni. Kwa hivyo, ninafanya kila juhudi nisiwe mlevi, nisifanye nisijikate ama ninapotembea. Mimi huwa mwangalifu nisiweze kuanguka ama kitu chochote kisiweze kunifanyikia. Pia najipikia chakula kitamu, chakula kenye afya hizo zote ukijumuisha pamoja zinafanya mimi niweze kuwa na afya nzuri.

Nyama gani ninayo ipenda zaidi? Nyama ninayo penda zaidi ni nyama ya ng'ombe. Kwa kuwa inapatikana kwa urahisi, naeza naeza enda mahali popote katika nchi yangu na niweze kupata hiyo nyama hio nyama pia naipenda kama imepikwa ikiwa imechomwa kwa kuwa inapendeza na ina ladha sana.

Mimi nasherekea mwaka mpya kwa kutulia na familia au marafiki karibu nami. Mara nyingi tunakaa pamoja, tukila, tukiongea, tukiongelea mwaka uliopita na kupanga mipango ya mwaka mpya. Sio sherehe kubwa kila mwaka. Lakini ni wakati mzuri wa kushukuru na kuanza upya.

Kusubiri kwenye mstari katika nchi ya kenya si kawaida. Ni jambo ngumu sana. Chapo kuna uchungu mdogo. Wakati mwingine huwa nafurahia kuangalia watu wanaopita kuongelea na wale walioko karibu au hata kujiandaa kidogo kuwa mambo mengine lakini pia kuna siku huwa na haraka na inachosha kidogo.

Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kuosha vyombo, mara nyingi inachukua muda mwingi na mikono yangu huwa inakauka vibaya. Hata wakati ninajaribu kuifanya haraka bado nahisi ni kazi yenye inachosha. Na mara nyingi huwa napenda kuiacha bila kukamilisha kuosha vyombo.

Mimi napanga kazi yangu kwa kuanza na mambo muhimu zaidi kwanza kisha naendelea na yale madogo. Mara nyingi naandika orodha ya vitu vya kufanya ili nione kila kitu kimepangika. Pia najaribu kueka muda maalumu wa kila kazi ili isibishane na mambo mengine.

Rangi inayoipenda kwenye ukuta wa nyumba ni rangi ya samawati. Rangi ya zamawati ni inapendeza, inavutia na inafanya nyumba iwe na mwonekano mzuri. Rangi hii inaweza kupaka kwa nyumba ya yote na iwe na mwonekano mzuri.